Nafanya mazoezi ya mwili mara tatu au hadi nne kwa wiki huwa nafanya mazoezi mepesi kama kutembea kukimbia au kufanya mazoezi ya kunyoosha mwili mazoezi hunisaidia kuwa na afya nzuri na kujisikia mwenye nguvu kila siku.

Timu ya mpira wa kirumbi wa kimarekani ninayoipenda ni New England Patriots. Ninaipenda timu hii kwa sababu imekuwa na mafanikio makubwa na nidhamu nzuri ya uchezaji. Nakumbuka mchezo huo mkubwa wa super power uliokuwa wa kusisimua sana hadi dakika za mwisho. Mchezaji ninayempenda zaidi ni Tom Brady kwa sababu ya uongozi wake na ustadi wake mkubwa. Kila timu yangu inapocheza nahisi furaha msisimuko na hamasa kubwa.

Ndiyo, nawafahamu majirani zangu vizuri. Mara nyingi tunapendana na kushirikiana katika mambo mbali mbali kama kusaidiana pale mtu anapohitaji msaada au kubadishana habari za jamii. Nawajali na kuwasikiliza na mahusiano haya hunifanya nijisikie salama na kuungana na watu wa majirani yangu.

Ndiyo, nimewahi kufanya yoga mara chache. Napenda yoga kwa sababu hunisaidia kutuliza akili na kupunguza msongo wa mawazo. Pia hufanya mwili wangu unyoosheke vizuri na kunipa nguvu za ziada. Baada kufanya yoga najisikia mtulivu nikiwa na mtazamo mzuri na tayari kushughulikia kazi au masomo ya siku hiyo kwa urahisi.

Napenda kuenda sinema mara moja au mbili kwa mwezi, kulingana na filamu mzuri zilizomo tolewa. Ninapenda kufurahia filamu kwa ubora wa sauti na picha. Jambo ambalo ni tofauti na kutazama nyumbani. Pia napenda kuenda sinema na marafiki au familia hili kushirikiana hisia na kucheka pamoja au kusesimuka na hadithi za filamu.

Kipa umbele changu kazini kwa mawasiliano ni uwazi na heshima. Napenda kuha kikisha ujumbe wangu unaeleweka vizuri ili kue puka mkanganyiko. Pia nasikiliza mawazo ya wengine kwa makini kwa sababu mawasiliano mazuri hujenga ushirikiano huongeza ufanisi kwa kazi na husaidia kutatua changamoto kwa haraka.

Wakati nina hisi wasiwasi, napenda kuchukua muda kidogo kupumzika na kutuliza akili yangu. Mara nyingi nafanya mazoezi ya kupumua kwa kina au kusikiliza muziki tulivu ili kusaidia kupunguza msongo wa mawazo. Pia napenda kuandika mawazo yangu kwenye karatasi au kupanga hatua za suluhisho la tatizo linalonisumbua. Wakati mwingine napenda kutembea au kufanya mazoezi mepesi ili kuhamasisha mwili na akili. Njia hizi hufanya nijisikie mtulivu, zinanisaidia kuona mambo kwa uwazi na kunipa nguvu ya kushughulikia changamoto bila kuhisi msongo mkubwa.

Wakati wa mapumziko kazini napenda kutumia muda huo kupumzika na kupata nguvu upya. Mara nyingi napenda kunywa chai au maji. Kuzungumza na wezangu kwa furaha kidogo na kutembea kidogo ili kupumzika mwili na akili. Wakati mwingine napenda kusoma au kusikiliza mziki tulivu ili kuondoa msongo wa wa kazi. Napenda pia kupanga kazi zangu zinazofuata au kuangalia muda nikiwa na mpangilio mzuri. Kufanya hivi kunanisaidia kurudi kazini nikiwa makini mwenye motisha na tayari kukamilisha majukumu yangu kwa ufanisi zaidi.

Nilizaliwa na kukua katika mji mdogo wenye amani na utulivu. Mji wangu unavivutio vingi kama bustani ndogo, shule nzuri na mitaa tulivu yenye majirani wema. Nakumbuka utotoni kucheza na marafiki katika barabara na bustani za jirani na kusherekea sikukuu ya za jamii kwa furaha kubwa. Kinachofanya mji wangu kuwa maalumu ni urafiki wa watu, usalama na mandhari ya kijani inaofanya kila siku kuwa ya furaha. Nigependa kurudi pale mara nyingi, nyingine ili kuzunguka mitaa ya utotoni, kukutana na majirani na kufurahia kumbukumbu mzuri nilizopata wakati wa ukuwaji wangu.

Ndiyo, napenda kutumia mitandao ya kijamii kwa sababu hunisaidia kuwasiliana na marafiki na familia hasaa wale ambao wako mbali. Pia ni njia nzuri ya kupata habari mpya na kujifunza mambo mapya kila siku. Napenda kushiriki mawazo picha au video zinazofurahisha na kuona kile kinachofanyika kwa wengine. Hata hivyo najitahidi kutumia mitandao hii kwa kiasi, ili nisidanganyike na kupoteza muda mwingi na pia kulinda faraga yangu. Kwa ujumla mitandao ya kijamii ni chombo kizuri cha mawasiliano na burudani unapozitumia kwa busara.

Ndiyo napenda kusoma maoni mitandaoni kwa sababu hunisaidia kuelewa mtazamo tofauti ya watu kuhusu mada au bidhaa fulani. Maoni hunipa taarifa muhimu kabla ya kufanya maamuzi hasa pale ninapotaka kununua kitu au kujaribu mpya. Pia napata fursa ya kujifunza kutokana na uzoefu wa wengine na kuona mambo kutoka upande mwingine. Hata hivyo huwa nachagua kuwa makini maoni ya kuamini kwa sababu si yote yalioyo sahihi au ya kweli. Kwa ujumla kusoma maoni mtandaoni hunipanua uelewa wangu na kunisaidia kufanya maamuzi bora.